Natumia muda wangu wa bure kwa mchanganyiko wa burudani kujifunza na kuifahamu zaidi. Mara nyingi mimi napenda kusoma vitabu au makala ya mtandaoni ili kuongeza ujuzi na kupanua mtazamo wangu pia mimi hujipatia muda wa kufanya mazoezi au kutembea nje ili kuimarisha afya ya mwili na akili.